Kupitia dirishani mwangu, naeza kuona mandhari ya miti yenye majani ya kijani. Na pia naeza kuona vyumba mbali mbali vilivyojengwa kwa njia iliyo sawa kwa sababu mimi hukaa jijini. Kwa hivyo nimezingirwa na vyumba. Pia nikitazama naweza kuona anga iliyo na ile rangi ya bluu na kukuwa kawa na mwangaza ya juwa mchana nikitoka usiku naweza nikaona labda ukiwa na giza ama kukiwa na mwezi pia na nyota za usiku.

Shuguli yangu kuu inayonipendeza ama ya kupendeza ni kwamba nikawe na watu wanashiriki kwa pamoja na wanaweza kukua na amani inaonekana mingoni mwao wanasherehekea. Mara nyingi nikijipata katika hali kama hizi huwa napata kwamba ni kitu inanipendeza sana katika hiyo hali.

Mimi nina timu moja tu ninalolipenda zaidi na hiyo ni timu ya mpira ya mguu wa Chelsea. Kwa sababu nimeanza kupenda timu hii nikiwa miaka karibu kumi na tano nione wachezaji, wakicheza na kufurahisha ile hali yao ya mchezo ile jinsi ambavyo wanafanya, wanaicheza pia inanifurahisha zaidi.

Mimi napenda mwanga wakati kwa sababu wa kati unanisaidia kuona vizuri, ule mwanga mkali mara nyingi sana huniharibu sana na hata hufanya kwamba siezi kuona tena vizuri pia kwa hivyo mimi hupenda tu ama sana mwanga wa kati.

Kile kitu ambacho naweza kikumbuka vizuri ni wakati ambapo nilikuwa napata kushinda pale shuleni na kupewa zawadi na walimu na pia bado nikirudi nyumbani naweza bado kutuzwa nyingine kwa sababu ya ile kazi mzuri ambayo nilikuwa nafanya.